Kumbu kumbu yangu ya utotoni ninayo ikumbuka nibwakati tulikua tukisafiri na mama hutoka Nairobi hadi huko kijijini Murang'a. Kumbu kumbu hii ni maalumu kwangu kwa sababu tulikuwa tukienda kuona nyanyangu. Nyanyangu alikuwa akitutayarishia chapati na maamkuli tamu sana na kweli nyanyangu alikuwa anatuonyesha upendo. Kumbu kumbu hii ni muhimu sana kwa sababu nyanyangu alija akafa na sahizi ni marehemu.

Ninalinda faragha yangu kwa njia tatu ya kwanza, ninawasha uthibitishaji wa hatua mbili kwenye simu yangu na pia kwa barua pepe. Pili, nakua mwangalifu kwa ninachoshiriki. Tatu, ninafanya kulinda fedha zangu.

Nataka kuweka bidii kwa kazi yangu na pia nataka kwa miaka tano niwe nimeweza kufungua matawi tano ndani ya jiji ninalofanya kazi yangu. Pia nataka pia nijenge mtandao wangu wa kazi hiyo yangu. Pia nataka nieze kupata uhusiano mwema na wateja wangu kwa hiyo mitandao na pia kupatana na wanabiashara wa biashara ninayofanya.